Mimi napenda kula wali ambao umechemshwa na kuwekwa vitunguu na nyanya alafu unapewa pamoja na kitoweo cha nyama, nyama iwe imekaangwa vizuri ama kwa mboga tofauti kama vile sukuma wiki ama kabeji pia kinawezapikwa kama vile pilau.

Kwa kawaida mimi napenda kutembea sana sana kwenye vilabu, vilabu ambavyo vina muziki, pia vilabu ambavyo kuna vinywaji tofauti na vya kujiburudisha. Kunaweza kuwa na mankuli kama vile nyama ya ng'ombe ambayo imechomwa ama kuchemshwa. Pia ninaweza enda mahali ambapo kuna wimbo ili nipige dansi na kujifurahisha.